Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama hii kwa sababu ni nyepesi na rahisi kumeza. Pia, inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti. Ikiwemo kukaangwa, kuchemshwa, kupikwa kwa mchuzi wa pilipili au hata kuchomwa. Kila njia ya kupika huleta ladha tofauti, na mara nyingi napenda kuiongezia viungo kama vitungu, tangawizi, pili pili na vyungo vingine vya asili ili kuongeza ladha yake.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

Ndio, napenda kupiga picha sana. Kwangu, kupiga picha ni zaidia ya kubonyeza kamera tu. Ni njia ya kuhifadhi moments na vibes za maisha. Ukiona jua linachomoza au linazama, au watu wakicheka natural bila kujua wanapigwa picha, hizo ndio moments hunibamba. Nikipiga picha napenda iwe real, isiwe forced, iwe na story yake. Mara nyingi natumia simu tu, si lazima kamera kubwa. Muhimu ni jicho na ile feeling ya moment.

Ndiyo, napenda kwendesha baiskeli sana. Kwangu ni activity poa inanipea freedom fulani hivi. Unapopanda baiskeli unahisi upepo, unaacha stress kidogo kidogo, akili inakua fresh. Napenda kwendesha asubui ama jioni, especially mahali hakuna kelele mingi. Just pimi na barabara. Sio lazima iwe long ride. Hata mzunguko mfupi tu hunifanya nijisikie poa. Pia ni njia fiti ya kufanya mazoezi bila presha kama gym. Unaenjoy tu bila kujua unachoka. Mara nyingine naweza enda na marafiki tukiongea story njiani, tunacheka na vibes ziko juu.

Ndiyo, napenda kutoa sadaka au michango kadri nina vyoweza. Kwangu si lazima iwe pesa mingi. Muhimu ni moyo. Iwe ni kusaidia mtu kidogo, kuchangia jambo la kijamii, ama kusaidia kanisa au jamii. Najua hata ile kidogo inaweza make difference. Unajua vile life iko leo ni wewe unasaidia, kesho unaweza kuwa wewe unahitaji msaada. Pia kutoa hunipea ama ni fulani ya moyo. Unajisikia tu poa kujua umefanya kitu mzuri bila kutarajia kurudishiwa. Mara nyingine ni pesa, mara nyingine ni time au support tu, lakini yote ni muhimu.

Ndio naona mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria vitu kwa njia tofauti kidogo, si ile ya kawaida tu. Nikipewa changamoto, akili huwanza kuleta ideas mob, zingine crazy kidogo, lakini mara nyingi zinafanya kazi. Ubunifu wangu huonekana kwa vile nafanya mambo ya kila siku, kuongea, kupanga kazi, ama hata kutatua shida. Napenda pia kujaribu vitu vipya, ju hapo ndipo creativity huonekana kabisa. Siogopi kufanya makosa, juu najua mistakes pia ni part of learning. Mara nyingi nikipewa nafasi ya kuji express najisikia free and motivated.

Natumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na vile siku iko. Kwanza kabisa, Whatsapp iko juu ya list ju hapo ndio mawasiliano mingi iko with my family, marafiki na kazi pia. Instagram pia hutokea sana, nikiangalia picha, reels na just kupata vibes kidogo. YouTube ni must, especially nikitaka kujifunza kitu mpya ama kurelax na videos poa. Pia natumia Google sana kutafuta info haraka haraka. Kwa upande wa kazi ama kupanga mambo, notes na kalenda hunisaidia kubaki organized. Muziki pia siwezi kosa, so Spotify iko hapo kunipea entertainment.

Nikifanya kazi na timu ya mbali, kitu ya kwanza ni communication safi. Tunatumia sana apps kama WhatsApp, email ama video calls kuhakikisha kila mtu yuko same page. Najipanga vizuri na time ju remote work inahitaji discipline. Hakuna mtu anakusimamia moja kwa moja. Pia, najitahidi kuwa active kwenye group chats, kushare updates na kuuliza maswali mapema ni sikwame. Respect ya time ya wengine ni muhimu pia, especially tukiwa kwa tofauti za saa.

Wakati wa wasiwasi, kwanza najitahidi kutulia na kujikumbusha kuwa kila kitu hupita. Napumua pole pole, deep breaths kadhaa, juu hio hunisaidia kupunguza ile pressure kidogo. Mara nyingi nitaamua kujitenga kidogo na simu au kelele, nijipe space ya kufikiria vizuri. Kusikiliza muziki poa hunisaidia sana, especially ile inanirelax. Kama bado akili iko messy, nitaongea na mtu nilie close naye, just kushare mawazo bila pressure. Wakati mwingine natoka nikitembea kidogo kidogo, ama nifanye activity fulani ili nicheze na stress.

Kitu kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kile nafanya. Nikijua kazi yangu inaleta impact. Hata kama ni kidogo, hunifanya nijitume zaidi. Pia malengo hunisukuma sana, kujua niko wapi na nataka kufika wapi, hunipea nguvu ya kuendelea hata siku ikiwa ngumu. Appreciation pia ni muhimu, hata neno moja la umefanya poa, linaweza boost morali vibaya sana. Na jimotivate pia kwa kujikumbusha kwanini nilianza, Especially zile ndoto za kujiboresha na kusaidia wengine. Kufanya kazi na watu poa wenye vibes nzuri pia hunifanya nijisikie motivated.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai, especially chai ya maziwa moto. Inanisaidia kuamka pole pole na kuset mood ya siku. Nikikunywa chai asubuhi nahisi mwili inaingia balance, akili pia inakuwa ready kushugulikia mambo. Mara nyingine naweza kuchukua kahawa, hasa kama siku ikotait na nahitaji boost ya energy, lakini chai bado ni namba wani.

Mafanikio yangu kazini ni kadhaa, lakini moja kubwa ni kuona kazi yangu ikileta matokeo halisi. Kwa mfano, nilipokuwa nikishughulikia project, kuona team au wateja wakifarijika na outcome inanipea satisfaction kubwa. Pia nimeweza kujifunza skills mpya na kuzitumia kazini. Hiyo ni success kubwa kwangu. Mara nyingine ni feedback nzuri kutoka kwa supervisor au client inahisi kama recognition halisi ya effort yangu. Pia kujua nimeweza kuhelp wengine, inafanya nifurahie.

Ndiyo, napenda maua sana. Maua hunipia feeling ya amani na furaha fulani hivi. Nikiona maua ya mechanua vizuri. Rangizake na harufu yake huleta good vibes bila effort nyingi. Napenda vile maua ya naweza kubadilisha mood ya mtu instantly. Hata siku ikiwa rough kidogo. Pia hunikumbusha kuwa vitu vidogo vidogo kwa maisha ni muhimu.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali, kulingana na aina ya information ninahitaji. Kwa news za kila siku napenda kutumia websites kama BBC, CNN, Nation au Standard. Hii inafanya niwe updated. Pia social media mara nyingine inasaidia kuona trends na happenings haraka, lakini lazima uwe makini na fake news. Kwa habari za learning au research na tumia Google Scholar, YouTube Educative Channels na blogs za experts ili niwe na info sahihi.

Mimi napendelea habari mtandaoni kuliko gazeti. Mtandaoni ni fast, unapata updates maramoja na unaweza peak headlines unazopenda tu kusoma. Si lazima kupitia pages zote. Pia kuna flexibility, unaweza kusoma kwenye simu, tablet au computer popote ulipo. Lakini pia napenda websites za credible sources, si social media tu, ili nipate news sahihi. Gazeti nipoa pia wakati unataka vbe ya klasik, kupiga page na kufraia print. Lakini kwa kila siku hassle, habari mtandaoni ni convenience zaidi.

Ujuzi ninaona lazima niimarishe ni ule wa time management na organizing priorities. Mara nyingi muda unapita haraka na ukijaribu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja unakosa efficiency kidogo. Pia nataka kuimarisha skills za digital tools na tech. Kwa sababu kila siku dunia ya kazi inabadilika na kuweza kutumia apps na systems mpya kunanisaidia kufanya kazi haraka na smart. Pia nataka kuwork on communication skills zaidi, especially kutoa feedback na kushugulikia conflicts kwa poise.

Napenda kufanya vitu simple lakini meaningful na familia yangu. Kukaa pamoja tukiongea story, tukicheka na kurecall memories za zamani hunibamba sana. Pia napenda kushare chakula pamoja, ju hapo ndiyo bonding iko real. Iwe ni lunch ya nyumbani ama kwenda out kidogo. Mara nyingine tunapenda kuwatch movie ama series pamoja kila mtu akitoa maoni yake. Vibe zinakuwa poa sana. Kama kuna chance kutembeleana ama kwenda sheree za kifamilia unifanya nijisikie connected.

Mimi nahifadhi pesa kwenye njia yenye discipline kidogo kidogo. Kwanza, napanga budget ya kila mwezi, nikiwa na allocation ya needs, wants na savings. Kila mwezi nakwama kidogo kwenye savings account, si pesa yote kwenye wallet, ili nisije nikatumia vibaya. Pia napenda kuwa na goal fulani kama travel, emergency fund, au kununua kitu kikubwa. Hiyo hunisaidia kustay motivated na kusave. Mara nyingine napunguza expenses zisizo lazima kama vile eating out mara nyingi au kununua vitu visivyo priority.

Mimi huchukua hatu wa ndogo ndogo kulinda mazingira kila siku. Kwa mfano, napunguza kutumia plastiki kadri ni na vyoweza kama mabegi ya reusable badala ya plastiki ya supermarket. Pia, najaribu kupunguza maji na umeme kama kuzima lights na faucets nikiwa siezi kutumia. Mara nyingine na panda, miti na kushiriki katika activities za community cleaning. Kulinda mazingira kwangu ni kuhusu kufanya maamuzi madogo ya kila siku ambayo ya nasaidia planet bila stress lakini kwa consistency.

Wakati umeme unapo katika, najitahidi kuwa calm kwanza, siwezi ku stress kwa haraka. Kwanza, naangalia flashlight au battery-powered lamp au kutumia simu kwa light kidogo. Mara nyingi napenda kutumia opportunity hiyo kupumzika kidogo, kupiga story na familia au marafiki, au kufanya activity ambazo hazitaki umeme kama kusoma kitabu au ku organize vitu. Wakati mwingine napenda kupiga step outside, kupumua fresh air na kuona nature kidogo. Pia ni moment ya kutulia na kufikiria bila distractions za electronics.

Mimi napenda kuangalia video mtandaoni kwenye platforms kadhaa kulingana na mudi angu. YouTube ni number one kwa sababu kuna kila aina ya content. Learning, tutorials, comedy, documentaries na pia music videos. Instagram na TikTok pia zinakua fun. Hasa reels na short videos zinapokea vibe haraka na zinaburudisha bila stress. Mara nyingine natumia LinkedIn au websites educative kama Khan Academy au TED Talks nikihitaji learning content au inspiration. Netflix pia kwa movies na series ni kali. Naipenda sana na huwa na watch nikitaka kurelax. Video mtandaoni kwangu ni mix entertainment, learning na inspiration.

Napenda kujenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu kwanjia ya respect na communication safi. Kwanza, najitahidi kuwa polite na friendly kila siku, kushirikia na bila drama na kusaidia pale mtu anapohitaji support. Pia, napenda kuji-involve kwenye team activities kama lunch pamoja, small talk au project collaboration ili tuwe na bonding. Mara nyingine najua kusikiliza ni muhimu, hivyo nasikiliza mawazo na concerns za wenzangu bila kujudge. Hii inajenga trust mbaya. Feedback pia hufanywa kwa wei poa, constructive na positive.

Ningependa kuwa na uwezo wakuwa super organized na time efficient zaidi. Nikimaanisha kila kitu kiwe arranged, priorities ziko clear, na sina stress ya kupoteza muda au kusahau mambo muhimu. Pia ningependa kuwa na uwezo wakubalance kazi na life personal kwa perfect way. Bila kujisikia guilty ama overwhelmed. Naweza pia kuimprove skills za communication na leadership. Ili niwe mtu anaweza kuinspire na kusaidia wengine vizuri kazini na nje yake.

Mimi napendelea surwali kuliko sketi. Kwa sababu, surwali ni practical na inafanya move kwangu kuwa easy bila stress. Uwezo kano wa comfort ni high, hasa nikifanya activities nyingi au nikitembea around town. Pia inaweza kumatch na top mbali mbali, casual au formal, inaflexibility ya style. Sketi ni poa pia, inakuwa classy na fun wakati mwingine, lakini kwa kila siku hassle, surwali inachukua namba one ju ya convenience na comfort.

Uzoefu wakushangaza niliupata nilipokuwa ni kisafiri na marafiki zangu, first time nje ya town yetu. Tulikuwa tumeplan trip ya weekend tu lakini mambo yalitokea tofauti kidogo. Tukapata adventures ajabu. Tulipotea kidogo kwenye roots. Tukafikishwa kwenye sehemu za scenic ambazo hatukujua zipo. Scenery ilikuwa breathtaking kabisa. Picha zote tulizo piga zilikuwa memorable. Pia tulikutana na watu friendly ambao walitonyesha culture yao. Waka tu approach wakiwa warm na authentic. Nilijifunza vitu visivyo vya kawaida. Hiyo experience ilibaki kwenye memory yangu kwa sababu ilikuwa unexpected, exciting na nilijisikia fully alive. Hakuna stress, mafunzo tu, furaha na bonding na marafiki.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati unanifanya nijisikie comfortable. Si bright sana juu unasababisha strain kwenye macho. Na si dim sana unanifanya nijisikia sleepy au slow. Kwa reading, kazi au relaxation, mwanga wa kati ni balance poa. Una energy lakini bado ni soft na soothing. Pia unanisaidia kuappreciate vibes za room au environment bila kuona shadows kali au glare. Mwanga mkali ni poa pale unahitaji attention high, lakini kwa daily life, mwanga wa kati unakuwa friendly zaidi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa patient na kujitambua kila siku. Maisha mara nyingi huchuka direction tofauti na si kila kitu kinaenda kama tulivyopanga. Hivyo ni muhimu kuwa flexible na positive. Pia, ningesema awe consistent na goals zake, hatimae jitahidi kujifunza kutoka mistakes badala ya kustress ju ya failures. Kila mtu anapaswa kujenga support system yake pia. Marafiki, familia na mentors ni watu wa muhimu sana. Kwa sababu hakuna mtu anayepita maisha peke yake. Pia, kushughulikia stress na emotions in a healthy way ni muhimu. Kama kupumzika, kufanya activity creative au kuzungumza na mtu anayeweza kusaidia.

Nikishughulikia udhaifu wangu kazini kwanza najitambua ni nini hasa changamoto yangu na ni areas gani zinahitaji improvement. Baada ya hapo, napanga steps kidogo kidogo za kuimprove. Si kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Kwa mfano, kama ni kushughulikia stress au time management, natumia tools za organizing notes na reminders ili kubaki on track. Pia, najifunza kutoka kwa colleagues au mentors kuwauliza tips na feedback ili niweze kujua na kufanya kazi vizuri zaidi. Mara nyingine nakiri pale ninapoona nimekosea, lakini ninaweka plan ya kutengeneza solution badala ya kubakia frustrated.

Mimi naoga mara moja kwa siku kawaida. Kwa kawaida asubuhi au jioni kulingana na schedule na activity za siku. Kuoga kunanisaidia kurefresh, kuamka na kuanza siku kwa mood poa ama baada ya siku nikiwa nimetoka kwenye hustle nzito, kuoga kunanisaidia kurelax na kudetox stress. Mara nyingine, kama najihisi sweaty au nimefanya exercise, napenda kuoga mara moja zaidi ili kuwa fresh. Pia hygiene ni muhimu kwangu. Siyo tu kwa health bali pia kwa confidence na comfort.

Mimi napendelea tishati kuliko shati kwa kila siku hustle. Tishati ni comfy, inaruhusu movements bila stress, na ni poa kwa casual settings au pale unahitaji kuwa relaxed. Pia inaweza kumatch na bottoms tofauti, surwali, shorts au sketi. Na ni easy kupiga style poa bila complication. Shati ni poa kwa formal au professional vibe, lakini kwa comfort na simplicity, tishati inachukua number one. Tishati kwangu ni choice ya go to, ju inanipa freedom, ease na comfort bila compromising style.

Naposhambulia mabadiliko kazini kwanza najitambua na kuyakubali mapema badala ya kupinga mara moja. Kila change na challenges na opportunities zake hivyo nahitaji kuwa open-minded na kuona benefits zake pia. Baada ya hapo na analyze jinsi mabadiliko hayo yanavyoweza kuaffect workflow yangu na team yangu na kupanga strategies za kuadapt haraka. Mara nyingine nakaa na colleagues kushare ideas, kuuliza maswali na kushirikiana ili transition iwe smooth. Pia, najitahidi kuwa proactive, si kuwaita mabadiliko tu yakitokea, lakini kuwa ready na solutions na positive attitude.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili ya msingi yanayo ni guide kila siku. Kwa mfano, kujua kuwa nafaa kufanya mema, kusaidia wengine na kuwa honest na core values ambazo zina influence maisha yangu na maamuzi yangu. Pia ni muhimu kujireflect mara kwa mara, kuomba au kutafakari, ili nipate peace ya moyo na clarity ya fikira. Jumapili au activities za kidini pia hunikonnect na community na watu wenye values sawa. Hii inanipa support na inspiration. Dini kwangu ni guide ya moral, source ya inner peace na connection na wengine.

Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa sayansi, hasa masomo yanayohusiana na mwili wa binadamu na maumbile ya mimea. Nilivutiwa sana na jinsi kila kitu kinasababisha matokeo fulani. Pia nilifurahia kufanya majaribio ya maabara kwa sababu yalinifundisha kuangalia kwa makini, kufikiria kwa kina na kuelewa matokeo kwa njia ya kisaikolojia. Somo hili lilinifundisha pia kuwa na uvumilivu na mshikamano wa akili, kwa sababu si mara zote majaribio yanapofeli huashiria kushindwa, bali ni fursa ya kujifunza zaidi.

Kwa kweli, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani, lakini si kwa kila kitu. Ningependa kurudi kwa sababu ya nguvu, uhuru wa mawazo, na ndoto nyingi nilizokuwa nazo bila hofu kubwa ya kushindwa. Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza, kujaribu mambo mapya, na kufanya makosa bila mzigo mkubwa wa majukumu ya maisha. Kulikuwa na furaha ya urafiki wakweli, vicheko visivyo na wasiwasi na matumaini makubwa kuhusu maisha ya jayo. Hata hivyo, singependa kupoteza hekima niliyojifunza baadaye. Uzoefu wa maisha, maamuzi magumu na changamoto ndizo zilizo nifanya kuwa mtu niliye leo. Kama ningerejea ujana, ningependa niwe na maarifa nilionayo sasa ili nifanye maamuzi bora zaidi.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni machoyo ya jua kando ya bahari. Anga hubadilika rangi pole pole kutoka blue, hadi machungwa, waridi na zambarau. Huku jua likizama taratibu kwenye maji. Mawimbi yanapiga ufukwe kwa utulivu, upepo mwanana ukipuliza na sauti ya bahari ikileta amani ya kipekee moyoni. Mandhari hiyo ilinifanya nijisike mtulivu mwenye shukrani na kuunganishwa na ulimwengu kwa njia kipekee sana.

Kinachonifanya nicheke ni ucheshi wa kimapokeo na waajabu. Hasa pale watu wanapo jaribu kuelezea mambo kwa njia zisizo za kawaida au wakiunda hali zisizo za kawaida ili kufurahisha wengine. Pia nacheka sana ninaposikia hadithi za kuchekesha za maisha ya kila siku. Mambo madogo ambayo mara nyingine yanapita bila mtu kuyazingatia lakini yanapofungwa kwa ucheshi yanaweza kukufanya ucheke kwa kweli. Pia, nacheka wakati ucheshi wa watoto au wanyama wanaofanya mambo yasiyo ya kawaida, unapo ushuhudia bila kujua ni nini kinachofuata. Humo ndipo furaha na vicheko vinatokea. Kwa hakika, kucheka kwangu kunatokea zaidi pale mtu anapojumuisha ubunifu, ustadi wa semi na hali ya kushangaza kwa pamoja. Hii ni aina ya kicheko kinachofanya moyo wangu uwe na mwanga na kufuta stress ya kila kitu.